Ninapenda sana mtaa wangu kwa sababu unanipa hisia ya umoja na mshikamano wa kijamii. Kila siku ninapopita barabarani na kutana na majirani ambao hunisalimia kwa tabasamu na maneno ya heshima, jambo linalonifanya nijisikie salama na kudhaminiwa. Mtaa wangu pia unamandhari nzuri yenye miti ya kijani na bustani ndogo, ambazo hutoa hewa safi na mazingira ya kupumzika baada ya shughuli nyingi za siku.